Ndiyo, katika dunia ambayo tunaiishi teknolojia imekuwa kitu muhimu sana kwa kurahisisha kazi na kufanya maendeleo mengi ya yawezekufikiwa. Kwa hivo kujaribu teknolojia mpya inakuwa muhimu kwa kuwa usipozitumia basi utabaki nyuma wakati dunia inasonga mbele.

Ripoti zangu za kikazi kwa wingi mi huziandika kwa kutumia tarakilishi Kwa kuwa baada ya kumaliza kuziandika nitazituma kwa mkubwa wangu ama kwa mteja kwa kutumia barua pepe Kwa hivyo kuziandika kutumia kalamu itazuia uwezo wangu wa kutuma ripoti kwa barua pepe Kwa kuwa wakati mwingine wateja wangu wako ng'ambo kwa hivyo siezi kuituma kwa namna ingine haraka isipokuwa kwa barua pepe.